Moja, moja maana yake ni idadi ya kwanza. Nikimaanisha kitu kimoja au sio zaidi ya kimoja. Mfano nina kalamu moja. Tafadhali, chukua kitabu kimoja. Pia hutumika kuonyesha umoja au mshikamano kama kwenye msemo tuko pamoja kama mmoja.

Ratiba maana yake ni mpango unawonyesha shughuli au mambo ya takayofanyika kwa nyakati maalumu. Mfano, ratiba ya masomo ya shuli, ratiba ya kazi kila siku. Kwa kifupi, ratiba ni mpango wa muda wa shughuli.

Mkate maana yake ni chakula kinachotengenezwa kwa unga wa ngano, au nafaka nyingine, na kuokwa, hutumiwa sana kama kifungua kinywa au chakula. Mfano, nilila mkate na chai asubuhi, nunua mkate mmoja dukani.

Mafanikio maana yake ni kupata matokeo mazuri baada ya juhudi au kazi. Yani kufanikiwa kutimiza leng fulani. Mfano, kupita mtihani ni mafanikio makuu. Bidii huleta mafanikio.

Ufanisi maana yake ni uwezo wa kufanya kazi au kazi fulani kwa njia bora. Haraka na kwa matokeo mazuri mbila kupoteza raslimali nyingi. Mfano, mfumo mpya umeongeza ufanisi kwa kazi ofisini. Kupanga ratiba vizuri huongeza ufanisi wa muda.

Maji ya matunda ni kinywaji kinachotengenezwa kwa kusaga, kuchanganya au kuchukua maji ya matunda mbalimbali. Mara nyingine hujumuisha sukari au baridi. Mfano, nilinywa glasi moja ya matunda asubuhi. Maji ya matunda ni mzuri na yenye virutubisho.

Nwa ni kitenzi cha kiswaili kinacho maana ya kuchukua kinywaji dani ya mwili, yaani kunywa maji, chai au kinywaji kingine. Mfano, kunywa maji mara kwa mara ili usikate tama. Tafadhali, kunywa chai yangu kabla ya kuondoka.

Uongozi maana yake ni kazi au uwezo wa kuongoza watu. Kikundi au shirika kuelekea kwenye lengo fulani. Mfank, uongozi mzuri husaidia timu kufanikisha malengo yake. Na napenda kushika nafasi ya uongozi shuleni.

Treni ni gari la reli ninalosongea kwenye njia maalum ya reli. Ikiwa na magari kadhaa, mara nyingi hutumika kusafirisha abiria au mzigo. Mfano, nilienda Nairobi kwa treni. Treni ya mzigo inasafirisha bidhaa kutoka mji moja hadi nyingine.

Utafiti maana yake ni mchakato wa kuchunguza, kungudua, hau kupata ambari, maarifa, au ufahamu juu ya njambo fulani, kwa njia ya kina na ya mpangili. Mwanafunzi anafanya tafiti ya tabia inje. Utafiti umeonyesha kuwa mazoezi husaidia hafu.

Mkaawa ni eneo au biyashara inayouza chakula na vinywaji. Kwa wateja, maranyingi abapo unaweza kula hapo au kuchukua kwenda nyumbani. Mufano, tumeenda hula chakula mchana kwenye mkahawa. Mkahawa huu una huduma nzuri na chakula kitamu.

Sokisi ni chombo kidogo au nguo kinachovaliwa mguu, hasa kati ya kiuno na mguu, ili kulinda miguu au kufanya iwe na joto au safi. Nimekunja sokisi zangu mpya, sokisi hizi zinasaidia mguu yangu kuwa safi na yenye joto.

Kushindwa maana yake ni kutoweza kufanikisha njama, poteza au kutimiza lengo fulani. Kushindwa mtihani kunaleta huzuni. Hakuna mtu anayeweza kushindwa kila wakati bali ajifunze kutokano na kushindww. Kwa kifupi, kushindwa ni kutofaulu au kutimiza malengo.

Kampuni ni shirika au biashara iliosajiliwa kisheria, inayojishughulisha na uzalishaji wa bidhaa au utowaji wa huduma kwa faida au kwa malengo maalum. Kwa mfano, kampuni hiyo inauza bidhaa za teknolojia.

Mchana maana yake ni kipindi cha masaa ya katikati ya siku baada ya jua kupanda. Kawaida kuanzia asubuhi mapema hadi alasiri. Mfano, tutakutana mchana katika shule. Mchana huu jua ni kali.

Takwimu maana yake ni hesabu, nambari, au data zinazowakilisha, ambari, au tarifa kwa njia nambari. Mufano, takwimu zaidadi ya watu katika mji uuzi na onyesha ongezeko. Tafadhali weka takwimu hizi kwenye jedwali.

Pa moto ni pale au tatizo ngumu linalo hitaji juhudi, maarifa na uvumilivu ili kulitatua au kulishinda. Kwa mfano, kukosa pesa ni changamoto. Kusoma kwa bidii ili ufaulu mitihani ni kukabiliana na changamoto.

Furai kukutana nawe, maana yake ni na furaha au ni mepata raha kuona na kukutana na wewe kwa mara ya kwanza au tena. Ni kauli ya heshima na urafiki inayotumika kuonyeshe hisia mzuri unapokutana na mtu.

Usimamizi ni mchakato wa kupanga, kuongoza, kudhibiti na kusimamia rasilimali au shughuli ili kufikia malengo fulani. Kwa mfano, usimamizi wa fedha, usimamizi wa wafanyakazi, usimamizi wa miradi.

Ofisi nisehemu au njengo ambapo watu hufanya kazi za kiofisi. Kama vile kupanga kuanda taarifa au kufanya mikutano. Kwa mfano, ofisi ya serikali, ofisi ya bengi, ofisi ya kampuni.

Fursa ni hali au nafasi nzuri ya kufanya jambo fulani au kupata manufaa. Kwa mfano, kujiunga na semina ni fursa ya kujifunza. Kuanzisha, biashara, dogo ni fursa ya kupata kipato.

Ndugu ni mwanafamilia au mtu wa karibu wa familia. Kama kaka, dada au mwanafamilia wa jamaa. Kwa mfano, yeye ni ndugu yangu wa kike. Ndugu zangu wanapenda kucheza mpira. Pia mara nyingine ndugu hutumika kwa heshima kumrejelea mtu wa karibu au rafiki wa karibu.

Skrini ni sehemu ya kifaa cha kielektroniki inayotumika kuonyesha picha, maandishi au video. Kwa mfano, skrini ya simu, skrini ya computer, kuangalia filamu kwenye skrini kubwa.

Mbele ni nafasi au sehemu iliyo mbele ya kitu au mtu. Inaangaliwa kwanza. Kwa mfano, kiti cha dereva kiko mbele ya gari. Nimesimama mbele ya nyumba. Angalia mbele yako wakati unavyoendesha.

Sekta ni eneo au kipengele cha uchumi, biashara au jamii kinachojihusisha na shunguli fulani maalum. Kwa mfano sekta ya afya, hospitali au kliniki, sekta ya elimu, vyuo au shule, sekta ya teknolojia, kompyuta, simu, programu.

Mazungumuzo ni maongezi au mawasiliano kati ya watu wawili au zaidi ili kubadilishana mawazo, taarifa au hisia. Kwa mfano, walifanya mazungumuzo kuhusu mradi mpya. Mazungumuzo kati ya waziri na wakuu wa kampuni yalichukua muda mrefu.

Wakati mwingine maana yake ni mara fulani, si kila mara, au kwa vipindi visivyo vya kawaida. Kwa mfano, wakati mwingine napenda kusoma kitabu usiku. Wakati mwingine tuna kula chakula cha mchana nyumbani.

Kibodi ni chombo cha kuingiza herufi, namba, naishara kwenye kompyuta au kifaa kingine cha kieletroniki. Kwa mfano, ninatumia kibodi kuandika barua pepe. Kibodi ya kompyuta hii ni ya kisasa.

Mwana ni mtu mdogo wa kiumbe au binadamu, hasa mtoto wa kiume au kike, ambaye bado hajakomaa. Pia mwana inaweza kuunganishwa na maneno mengine kama mwanafunzi, mtu anayesoma, mwanamke mtu wa kike au mwanamume mtu wa kiume.

Maji ni kinywaji cha asili kilicho katika ali ya KIOF, ambacho ni muhimu kwa maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Kwa mfano, tunapaswa kunywa maji kila siku. Maji ya mvua husaidia mimea kukua. Tunatumia maji kupika na kuosha.

Joto ni hali ya ukali wa moto au barili inayohusiana na kiwango cha joto katika mazingira, mwili au kitu. Kwa mfano, joto la leo ni liko juu sana. Nilihisi joto wakati nikiwa kwenye jua. Hali ya joto inaweza kuathiri mimea.

Daima maana yake ni kila wakati bila kuwacha au marazote. Kwa mfano, ninampenda daima. Daima kumbuka kufuata sheria za barabarani. Mwalimu anahimiza wanafunzi kusoma daima.

Jiko ni sehemu au kifaa ki na chotumika kupikia chakula au kuandaa moto. Kwa mfano, nilipika wali kwenye jikola kuni. Jikola umeme ni rahisi kutumia. Katika hoteli, wanapika chakula kwenye jikola kisasa.

Bonyeza maana yake ni kushikiniza kitufe, sehemu ya kifaa au kitu fulani kwa kidole au nguvu ndogo ili kufanya kazi vizuri. Kazi fulani. Kwa mfano, bonyeza kitufe cha taa kuwasha mwanga. Bonyeza simu yako ili kuanza kupiga simu. Bonyeza kitufe cha send kutuma ujumbe.

Juu maana yake ni sehemu iliyo angani au kwenye kiwango cha juu kuliko kitu kingine. Kwa mfano, kitabu kiko juu ya me, angalia ndege inavyoruka juu, paka alikalia juu ya paa.

Suruali ni nguo inayofunika miguu yote kutoka kiuno hadi mguu. Maranyingi hutumika kama sehemu ya mavazi ya kila si. Kwa mfano, nilinunua suruali mpya ya shule. Suruali ya jeans ni maarufu sana. Wanaume wengi, wanavaa suruali kazini.

Makumbaliano ni mchakato au hali ambapo pande mbili au zaidi zinafikia mwafaka au kuelewana jambo fulani. Kwa mfano, walifikia makubaliano kuhusu kugawana miradi. Makubaliano ya biashara yaliditimiza malengo ya pande zote. Wanafamilia walifanya makubaliano juu ya uribi.

Chini maana yake ni nafasi au sehemu iliyo juu kidogo au mbali na juu. Mara nyingi ikilinganishwa na kitu kingine. Kwa mfano, kitabu kiko chini ya meza, paka amelala chini ya kitanda. Angalia hatua zilizopo chini ya mlango.

Lengo ni kitu au matokio fulani ambayo mtu anataka kufanikisha au kufikia kwa mfano. Lengo lango ni kusoma vizuri, ni upite mtihani. Kampuni ina lengo la kuongeza mauzo. Lengo la mazoezi ni kuboresha afya.

Dirisha ni sehemu ya nyumba au jengo inayofunguliwa au kufungwa. Mara nyingi yenye kioo inayoruhusu mwanga na hewa kuingia. Kwa mfano, nimefungua dirisha ili hewa safi iingie. Dirisha la chumba changu inaingia inaangalia bustani. Usisahau kufunga dirisha usiku.

Teksi ni gari linalotumika kusafirisha abiria kwa malipo. Mara nyingi kwa umbali mfupi au mrefu. Kwa mfano, nilichukua teksi kuenda kazini. Teksi ilifika haraka sokoni. Wengi hutumia teksi kupunguza gharama za kujipanga wenyewe.

Suluhisho ni jibu, njia, au utaratibu wa kutatua tatizo au changamoto. Kwa mfano, walitafuta suluhisho la matatizo ya maji. Suluhisho la hesabu hiyo ni ishirini na tano. Tunahitaji suluhisho la alaka kwa tatizo la umeme.

Mkakati ni mpango au mbinu maalum iliyoundwa kwa ajili ya kufanikisha jambo fulani au kufikia malengo. Kwa mfano, mkakati wa biashara ni kuongeza mauzo. Wakuu wa timu walitengeneza mkakati wa kushinda mechi. Mkakati wa kujifunza ni kusoma kila siku.

Hongera maana yake ni kupongeza mtu kwa njambo alilofanikisha au kufanikisha njambo fulani. Kwa mfano, hongera kwa kufaulu mtihani. Hongera kwa kushinda mchezo. Watu alimpongeza na kumwambia hongera.

Kaskazini ni mwelekeo au sehemu inayopindika kinyume na kusini katika ramani au dunia. Kwa mfano, Kenya ipo kaskazini mwa tunda la meli ya India. Tunaenda kaskazini kuelekea mji mkuu. Kaskazini mwa jiji kuna mlima kubwa.

Lala maana yake ni kupumuzika kwa kulala kuzikwa au kuingia uzingizini. Kwa mfano, lala mapema ili uwe na nguvu kesho. Mtoto ana lala kitandani. Nililala kwa masaa manne bila kuamka.

Dheluji ni maji yalioganda yanayotokea kutoka angani kama chembe-chembe nye upe, mara nyingi katika baridi kali. Kwa mfano leo kuna theluji kwenye milima watoto wanapenda kucheza kwenye theluji theluji inafunika barabara na mashamba.

Saladi ni chakula kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa mboga mboga, matunda, au viungo vingini. Mara nyingi kinatumiwa kikiwakipya na bareli. Kwa mfano, nilipika saladi ya nyanya na kachumbari. Saladi ni chakula kizuri cha afya. Wapishi wanapenda kuongeza mafuta ya mzeituni kwenye saladi.

Binamu ni mwana familia wakaribu, hasa mtoto wa mjomba, shangazi, bibi, au babu, ambaye anauhusiano wandamu au familia. Kwa mfano, yeye ni binamu yangu wakike. Binamu zangu wanapenda kucheza pamoja. Nimehalikwa kwenye arusi ya binamu yangu.

Chumvi ni kiungo cha ladha kinachotengenezwa kwa madini ya sodiam kloridi ambacho hutumika kuongeza ladha ya vyakula. Kwa mfano, weka chumvi kidogo kwenye supu. Chumvi inasaidia kuongeza ladha ya chakula. Hutumia chumvi kwa kiasi ili isije kuwa na ladha kali.

Mke ni mwanamke aliyeolewa na aliyejenga ndoa na mume kwa mfano. Yeye ni mke wa rafiki yangu. Mke anasaidia katika shughuli za nyumbani. Wanaishi pamoja kama mke na mumi.

Kuku ni ndege anayelishwa kwa nyama au mayai. Anayepatikana kawaida shambani au kufugwa nyumbani. Kwa mfoni, nilinunua kuku wawili shambani. Kuku hutoa mayai kila siku. Tunaweza kupika kuku kwa kukaanga au kuoka.

Maziwa ni kinwaji cha asili kinachotokana na nyonyo za mama wa mifugo kama ngombe, mbuzi au kondoo na kinatumiwa kama chakula au kiambato. Kwa mfano, kila asubuhi ninakunywa gilasi ya maziwa. Maziwa hutumika kutengeneza jibini. Watoto wanahitaji maziwa kwa ukuwaji wa mifupa.

Ubora ni ali ya kitu kuwa bora, yenye kiwango cha juu au cha kipekee ikilingalishwa na vingine. Kwa mfano, bidhaa ii ina ubora wajuu. Mafunzo bora yanasaidia kuongeza ubora wa hilem. Ubora wa huduma una akikisha wateja wanaredi.

Idara ni sehemu au kitengo cha shirika taasisi au kampuni kilichogawanyika kufanya kazi maalum. Mfano, idara ya elimu katika shule inayohusika na maswala yote ya masomo. Idara ya rasilimali watu inashugulikia ajira na maswala ya wafanyikazi.

Neno la kiswahili linalotumika kuonyesha huruma, samahani, au rambirambi kwa mtu aliyepitia hali gumu au tatizo. Mfano, ukiwa na rafiki ambaye amepata ajali unaweza kusema pole sana. Pia hutumika kwa heshima wakati mtu anakosea au unapomkumbuka kwa huruma.

Baadae ni neno la kiswahili linalomaanisha muda wakuja baada ya wakati huu. Yani baadae kuliko sasa. Mfano, tutakutana baadae mchana. Hii inamaana tutakutana baada ya muda fulani wa mchana. Nitaenda sokoni baadae. Hii inaonyesha mpango wakwenda sokoni siku au muda ujao.

Nunuzi ni mutu anayenunua bithaa au uduma. Yaani anayelipa kitu ili kumiliki au kutumia. Mfano, mnunuzi wa kahawa alikuja dukani asubuhi. Hii inonyesha mtu huyo alikuja kununua kahawa. Kambuni iyo ina wanunuzi wengi wa bithaa zake. Apa inamaanisha watu wananunua bithaa za kampuni.

Mteja ni mtu au shirika linalopokea huduma au kununua bidhaa kutoka kwa biashara. Tofauti kidogo na mnunuzi. Mnunuzi ni mtu anayenunua kitu, mteja ni ambaye anahusiana mara nyingi na biashara au huduma, si kununua mara moja tu.

Mawasiliano ni njia au mifumo, mfumo wa kutumia na kupokea taarifa ujumbe au habari kati ya watu makundi na mashirika. Mwasiliano mara nyingi hutumika kumaanisha jumla ya njia, mfumo au taswira ya kuwasiliana. Mfano, mwasiliano katika kampuni ni muhimu.

Tutaonana baadae ni msemo wa kiswahili unaomaanisha tutaonana baada ya muda fulani. Si sasa. Tutaonana inamaanisha tutakutana. Baadae inamanisha baada ya muda fulani. Si sasa. Mfano. Rafiki anaposema sasa sina muda. Tutaonana baadae. Hii inaonyesha wanapanga kukutana baadae. Sio sasa.

Changanua ni neno la kiswahili linalomaanisha kuchunguza kitu kwa makini ili kuelewa au kupata habari zaidi. Inatokana na kuchanganua kitenzi. Mara nyingi hutumika katika elimu, utafiti, hesabu au uchambuzi wa mambo mbalimbali. Mfano, mwalimu alituuliza changanua matokeo ya jaribio leo. Hii ina maana tunapaswa kuchunguza matokeo kwa makini.

Mguu ni sehemu ya mwili ya chini inayotumika kutembea kaa au kushika usaa. Binadamu anamiguu mwili, mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Miguu pia inaweza kumaanisha sehemu za viungo vya wanyama zinasofanana. Nime mpiga mguu wangu hii inaonyesha mtu wa mguu za au kumia mguu wangu. Anapenda mlima kwa miguu ya hapa inamaanisha kutumia miguu kutembea au kupana.

Kawaida ni neno la kiswahili linalomaanisha kile kinachotokea mara nyingi, si cha ajabu au cha kawaida. Mfano kawaida shule inaanza saa mbili asubuhi. Ina maana ni ratiba kawaida isiyo ya ajabu. Anakula cha kula cha mchana kwa kawaida. Inaonesha ana tabia ya kufanya hivyo mara kwa mara.

Hati ni karatasi au maandishi rasmi yanayodhibitisha jambo fulani. Mara nyingi yana haki au udhibitisho wa kisheria. Mfano nimepokea hati ya kuzaliwa hii ni udhibitisho rasmi wa kuzaliwa kwa mtu. Anahitaji hati ya udhamini kabla ya kuingia kwenye nchi hiyo. Hapa inamaandisha karatasi rasmi inayodhibitisha udhamini.

Barua pepe ni njia ya kutuma au kupokea ujumbe kwa kutumia mtandao wa kompyuta au simu. Badala ya barua ya karatasi pia huitwa email kwa kiingereza. Unatumiwa kutumia ujumbe wa maandishi, nyaraka, picha au viamba jengo vingine. Mfano, nimetuma barua pepe kwa mwalimu wangu kueleza tatizo langu. Hii ina maana ujumbe umetumwa kwa njia ya mtandao.

Gauni ni nguo ndefu au ya heshima inayovaliwa kwa hafla maalumu au kawaida. Mara nyingi hutumika kwenye sherehe harusi au hafla za ki taasisi. Gauni linaweza kuwa kwa wanawake au wanaume. Lakini kwa kawaida linahusiana na nguo ndefu za wanawake. Mfano, bibi alivalia gauni nzuri kwenye harusi. Hii inaonyesha alivalia nguo ndefu ya heshima.

Biashara ni shughuli ya kunuza na kuuza bidhaa au huduma ili kupata faida. Inahusisha kupanua bidhaa au huduma kutoka kwa wauzaji hadi kwa wateja. Pia inaweza kuwa shughuli yoyote ya kiuchumi inayolenga mapato. Mfano, anaendesha biashara ya kuuza nguo. Ina maana ananunua na kuuza nguo ili kupata faida.

Sielewi ni msemo wa kiswahili unaomaanisha kutojua au kutoweza kuelewa jambo fulani. Kutokana na neno elewa. Mara nyingi hutumika kuonyesha kutokuwa na ufahamu au kutoelewa kile kinachosemwa au kufundishwa. Mfano, samahani, sielewi somo hili. Hii inaonyesha mtu hana ufahamu wa somo hiyo.

Neno ratito nanomanisha sinzuri, yenye madhara au yenye, hali, asi. Inaweza kutumika kueleza tabia, hali, matokeo au kitu kilicho asi. Mfano, hali ya hewa leo nimbaya. Hii inaonyesha hali ya hewa sinzuri. Tabia yake ilikuwa mbae. Hapa inamaanisha tabia yake sinzuri au yenye madhaha.

Waridi ni aina ya maua unaopandwa kwa mapambo, na huwa ya heshima au zawadi. Mara nyingi waridi ni rangi nyekundu, nyeupe, ya rangi ya waridi au rangi nyingine. Hutumika pia kuashiria mapenzi, upendo au heshima. Mfano, nimempa mpenzi wangu waridi nyekundu. Inaonyesha alitumia maua kuonyesha upendo.

Uzalishaji ni neno la kiswahili linalomaanisha mchakato wa kutengeneza bidhaa au huduma kutoka kwa rasilimali fulani hutumika sana katika uchumi, viwanda, kilimo na teknolojia. Inashiria kutengeneza au kuunda kitu cha manufaa kwa matumizi au kuuza. Mfano, uzalishaji wa chakula umepanda mwaka huu. Hii ina maana chakula kimeongezwa kwa wingi.

Benki ni taasisi ya kifedha inayo hifadhi, kuthibiti na kusimamia fedha za watu na mashirika. Pia hutoa huduma kama kukopesha fedha, kutoa kadi za benki na ushauri wa kifedha. Benki inaweza kuwa ya kibiashara, ya serikali au ya hifadhi.

Ijumaa ni siku ya saba ya wiki katika kalenda ya Kiswahili ambayo huambatana na mwisho wa wiki ya kazi kwa wengi. Katika baadhi ya tamaduni ni siku ya kupumzika au ibada. Ni siku inayofuata Alhamisi na kabla ya Jumamosi.

Mashua ni chombo kidogo cha maji kinachotumika kuongelea au kusafiria kwenye mito, maziwa au bahari. Mara nyingi hutengenezwa kwa mbao, bati au plastiki na inaweza kuwa na mashua yenye uchoraji au mashua ya umeme. Hutumika kwa usafirishaji, uvuvi, au burudani.

Kitu kinachotolewa na ndege, ndege wa maji au wanyama wengine ambacho kina yai lilio ndani na mara nyingi hutumika kama chakula. Hii inaweza kuwa yai ya kuku, bata au samaki. Pia yao ni chanzo cha proteni na hupikwa kwa njia mbalimbali. Kama kukaanga, kuchemsha au kuoka.

Oktoba ni mwezi wa kumi katika kalenda ya mwaka. Unafuata septemba na kabla ya novemba. Una siku thelathini. Katika sehemu nyingi za dunia oktoba ni mwezi wa kuanza baridi kidogo au mavuno kulingana na mkoa.

Kidogo ni usemi wa kiswahili unaomaanisha hali ya hewa kuwa yenye joto avivu au la wastani. Si baridi sana wala joto kali. Hutumika kuelezea hali ya hewa inayofaa enye joto la wastani. Pia inaweza kutumika kwa mwili wa binadamu kuelezea joto kidogo la mwili.

Timu ni kikundi cha watu wanaoshirikiana kufanikisha kazi au kushiriki katika michezo, mashindano au miradi fulani. Inaweza kuwa ya michezo, kazi au mradi wa kitaaluma. Kila mwanachama wa timu ana jukumu maalumu, lakini wanashirikiana kufanikisha lengo la pamoja.

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kusindika taarifa, kufanya hesabu, kuhifadhi data na kutekeleza program mbalimbali. Inaweza kuwa ya ndani ya mezani, ya mkononi au kompyuta kibao. Kompyuta hutumika katika shule, ofisi, biashara na burudani.

Tafuta ni kitenzi cha kiswahili kinachomaanisha kuangalia, kutafuta au kutafuta jambo lilo mbali au lisilo julikana hutumika kumaanisha kujaribu kupata kitu au mtu. Ni kitenzi cha kawaida kinachohusiana na uchunguzi au jitihada.

Kwa hakika ni msemo wa kiswahili unaomaanisha bila shaka, hakika, au kwa uhakika kabisa, hutumika kuonyesha imani, udhibitisho, au hakika juu ya jambo fulani. Mara nyingi hutumika kama maneno ya kuimarisha kwa usemi, mfano, kwa hakika kesho tutapata mvua, hii inaonyesha mtu ana uhakika wa kupata mvua.

Ununuzi ni neno la kiswaili ni neno linalo maanisha suguli ya kununua mbidha au uduma. Utokea, kutokana na kitenzi kununua. Mara nyingi ufanyika kwa soko, duka, mtandaoni au biashara nyingine. Mufano, ni naenda sokoni kwa ununuzi wa chakula. Hii inaonyesha anakwenda kununua chakula.

Rangi ya chungwa ni rangi inayotokana na matunda ya chungwa. Ikiwa ni mchanganyiko wa nyekundu na njano. Kwa mara nyingi ni rangi ya moto, wenye mwangaza wa machungwa. Hutumika kuelezea rangi ya vitu kama nguo, chakula au rangi za mapambo. Ni rangi yenye angavu na yenye kuvutia.

Neno siri ni neno la kiswaili linalo maanisha maneno au kauli ya siri, ya usiri, au isiopaswa kufahamika kwa watu wengi. Hutumika pia kuashiria maelezo au habari ambayo mtu anapaswa kuisalia kwa siri. Mara nyingi hutumika katika mashirika, shule au maisha ya kila siku pale unapotaka kuhifadhi taarifa muhimu.

Mashariki ni neno la kiswahili linalomaanisha mwelekeo wa kijiografia, unaoelekea upande wa jua linapochomoza. Ni moja wa mwelekeo wa dunia pamoja na kaskazini magharibi na kusini hutumika pia kuashilia eneo au sehemu zilizo upande wa mashariki.

Haraka ni neno la kiswahili linalomaanisha kwa mwendo wa haraka bila kuchelewa au kwa kasi. Hutumika kuelezea mfumo wa kufanya jambo haraka au kwa mwendo wa haraka. Pia inaweza kutumika kama kitenzi cha kielezo cha haraka.

Agosti ni mwezi wanane katika kalenda ya mwaka. Unaofuata julai na kabla ya september. Unasiku thelathini na moja. Katika sehemu nyingi za dunia, Agosti ni mwezi wa joto au majira ya likizo kulingana na mkoa. Mfano, sherehe ya kuzaliwa yangu ni mwezi wa Agosti. Hii inaonesha hii mwezi maalumu wa kuzaliwa.

Nyekundu ni rangi inayojulikana kuwa rangi ya moto, ya damu au ya matunda kama chungwa na tofala, ni moja ya rangi za msingi na mara nyingi huashiria nguvu, hasira, upendo na tahadhari, hutumika kwa nguvu alama rangi za kuepuka hatari na mapambo.

Hali ya hewa au mwendo wa joto unaojiskia chungu au kidogo kuliko kawaida. Yani siyo joto. Mara nyingi hutumika kuelezea hali ya kupunguza joto. Pia inaweza kutumika kuelezea hali ya mwili au kitu kilicho baridi. Ni kinyume ni joto. Mfano, hali ya hewa leo ni baridi. Hii inaonyesha joto ni dogo na linachangia hali ya baridi.

Bafu ni chumba au sehemu ya nyumba inayotumika kuogea na kuosha mwili kwa maji. Mara nyingi ujumuisha taulo, sabuni, bomba la maji na sinki. Utumika pia kwa maeneo ya umma kama bafuni katika shule, hoteli au viwanja vya michezo.

Sini zawadi, malipo ya ziada au faida inayotolewa kwa mtu zaidi ya mshahara au malipo yake ya kawaida. Mara nyingi utolewa kwa wafanyikazi, wateja au washiriki wa mashindani. Inatolewa kama shukuran, motisha au thawabu kwa kazi mzuri.

Ni rangi inayohusiana na uvuta wa mimea majani au uhai wa mimea. Nimoja ya rangi za msingi za asili ikikwakilisha maisha, ukuwaji na afya. Hutumika kwenye nguo mapambo alama au mazingira. Mufano, shatilake ni la kijani. Hii inaonyesha shati lina rangi ya kijani.

Mtandao mkubwa unaowezesha watu au mashirika kushirikiana, kubadilishana taarifa au kutumia huduma mtandaoni. Hutumika kwa kutuma ujumbe kubinjari ya mbali kucheza mchezo kufanya biashara au kujifunza. Mara nyingi huitwa internet kwa kingereza.

Kichwa kiko juu ya mwili wa binadamu au wanyama inayobeba ubongo, macho, masikio, pua na mdomo. Kichwa ndicho kitengo kinachothibiti mwili wote kwa sababu kina ubongo. Hutumika pia kwa kielezo cha juu au sehemu ya mbele ya kitu, kama kichwa cha ngoma au kichwa cha chini.

Pakia ni kitenzi cha kiswahili kinachomanisha kweka vitu kwenye kifaa cha usafirishaji au sehemu maalumu ili kisavirishwe au vifadhimu. Mara nyingi hutumika kwenye magari, mabengi, macontaina hau vyombo vingine ya usafirishaji. Ii inaweza kumaanisha kuandaa au kuweka vitu kwa mpabilio maalumu.

Mawingu ni kikundi cha ukubwa wa mfuke wa maji au vumbi angani unaonekana angani na mara nyingi unaweza kuleta alia mvua, kivuli au baridi kidogo. Utengenezwa na mvuke wa maji unaopanda kutoka ardini na barini. Mawingu yanaweza kuwa meusi nyaupe au rangi nyingine kulingana ali ya hewa.

Iko wapi ni usemi wa Kiswahili unaotumika kuuliza maana, mahali au eneo la kitu, mtu au sehemu fulani. Hutumika kuuliza mahali kitu kilipo au msingi wa kitu. Ni sawa na kuuliza where is it kwa kiingerezi. Mfano, iko wapi kitabu changu? Hapa mtu anauliza mahali kitabu kipo.

Teknolojia ni neno la kiswahili linalomaanisha ufundi, mbinu au matumizi ya sayansi ili kutengeneza bidhaa, huduma au suluhisho la matatizo. Inahusisha kompyuta, mashine, vifaa vya kielektroniki, mitambo na mbinu za kisa. Teknolojia hutumika katika biashara, elimu, afya, mawasiliano na maisha ya kila siku.

Nikitenzi cha kiswaili kinachomanisha kuondoa, kusafisha au kuharibu kitu kilicho. hutumika katika kuondoa makosa, vitu visivyo hitajika au habari kwenye karatasi au kifaa cha kielektroniki. Pia inaweza kumanisha kufuta tarifa au kitu kilicho andi.